Naam napenda sana kusoma mtandaoni maoni ya watu kwa jinsi hunisaidia sana niweze kuelewa mtazamo ya watu wengine kuhusu mambo tofauti tofauti. Cha pili pia ni kwamba maoni ya watu huweza kunisaidia kufanya waamuzi kuhusiana na mambo muhimu ili niweze kuepuka makosa katika hali zozote zile za maisha.

Maranyingi mimi hufanya marafiki wapya kupitia mitandao ya kijami, ama hata kupitia kusanyiko ya watu kwa shuguli tofauti tofauti, ambapo tunaanza kushirikiana kwa mawasiliano ya kikawaida, alafu tutajengea kutokea pale. Bada ya hapo tunaweza kuzungumza na bada ya kuzungumza tunaweza kujua jinsi tunavyoendelea kujenga urafiki wetu ama wangu na watu wengine. Kwahivyo inaanza kikawaida tu kwa mawasiliano alafu badae inajengea kutoka pale.

Napenda sana kucheza na watoto kwa sababu watoto ni kiungo cha muhimu sana kwangu. Kwa vile watoto hunipa furaha, hufanya pia nikuwe na moyo uliotulia. Sana sana pia watoto kwa mara nyingi pia ni wabunifu kwa kiwango chao. Kwa hivyo vile vitu ambavyo wanafanya nikiweza kucheza na wao. Napata ya kwamba naweza kutazama na kuwa na mtazamo mpya katika hali za kimaisha. Alafu pia haya pia yanaeza kunifanya niweze kufikiria kiwango fulani katika maisha yangu ama jambo fulani ambalo nalifanya ama niweze kufikiria niongeze ile hali ya kufikiria katika maisha yango ama kufanya uamuzi tofauti tofauti. Kwa hivyo watoto ni kiungo kuu sana kwangu na wanaleta furaha na ubunifu kwa mambo mengi napenda kucheza na wao.

Mimi hutumia yote, naweza nikatumia wifi, ama nitumie data ya simu, inalingana na mahali ambapo niko, kwa sababu nikiwa nyumbani, mara nyingi sana, mimi hutumia wifi, alafu nikitoka, ama nikiwa nje ya nyumba, mimi hutumia sana data ya simu, ili niweze kufikia ama tandao ya kijamii sana sana.

Siku ya kuzaliwa ni muhimu sana kwa ngu kwa vile ni siku ambayo nafikiria ama nakumbuka zile miaka ambayo ni meweza kuishi. Na kwa hivyo mara nyingi utanipata mimi ni kiweza kutafuta marafiki ama nitafute wale walio karibu na mimi. Tuweze kushiriki papamoja, tuweze kukua, tukiya tafakari mambo ya maisha ambayo tumeyapitia ili tukukue na wakati mzuri na baadaya hiyo pia tunaweza kusherehekea kwa vyakula, tofauti, tofauti, vinywaji pia. Ndiyo tuweze kufanya ile siku ama niweze kufanya ile siku ikuecha maana sana ama ya kukumbukwa sana katika maisha yako.

Naweza nikasema kuwa napenda yote, cha muhimu ni wakati gani ama ni muda gani kwa sababu utapata mara nyingi asubuhi mimi hupenda kahawa, ndio niweze kuwa makini kwa shughuli za siku, na pia mchana kwa mara moja au nyingine mimi hupenda chai, sio sana vile jinsi ninavyo tumia kahawa. Kwa hivyo naweza kusema kwamba nayapenda yote na cha muhimu labda ni wakati ama muda upi ambao ningependa kutumia gani kati ya chai na kahawa.

Mimi hupendelea mfumo wa Android sanasana kwa sababu ya kwanza naezasema kwamba ni rahisi kutumia. Nikieza kuilinganisha na mfumo zingine cha pili naezasema kwamba ina programu nyingi tofautitofauti sana pia. Na simu za androidi pia ni zinapatikana kwa bei ya tofauti tofauti ile ya kawaida ambayo mtu anaweza akanunua bila kuwa na ugumu fulani.

Kompyuta mimi yangu hutumia sana sana kwa kazi zangu za kibinafsi, za kila siku. Isipokuwa hiyo, pia mimi hutumia sana kwa njia ya masomo. Niweze kufanya utafiti katika hali ya masomo yangu ya shule. Na pia nawezasema kwamba mimi hutumia sana kwa michezo. Hizi za kufanya mtutu ukuwe unatulia, baada ya masomo, baada ya shule, ama baada ya shughuli za kikazi, naitumia pia kwa njia ya mchezo ili niweze kutulia ama kutuliza akili.

Kwangu mimi naeza sema kwamba simu ni muhimu sana kwangu siwezi nikakaa bila simu kwa sababu inamuhimu mingi sana kwanza mawasiliano niweze kuwasiliana na wapendwa na pia naeza sema kwamba ili niweze kujua mambo ambayo yanaendelea katika mtandao ya kijamii nahitaji simu. Kwa siku pevo mimi siwezi nikakaa bila ama kuishi bila simu kwa sababu ni kiungo cha muhimu sana katika ile shughuli zangu za kila siku.

Naam, divyo mimi napenda kuongelea kwasababu kupitia kuogelea naweza ku ile msongo wa mawazo unitoka. Alafu pia ni njia ya kueza kutulia na kufikiria kwa ile njia inayo faa. Pasipo kuwa na hayo yote pia kuogelea ni hali ya kujiburudisha tu. Unaweza kwa umefanya kazi mingi, umesikia, umechoka. Kwa hivyo ile njia ya kueza tu kujibrudisha ama kutulia tu kimwili pia ni muhimu sana kwangu kupitia kuogelea.

Napenda sana katika ukuta wa nyumba rangi nyeupe kwa sababu nyeupe hufanya nyumba ikae safi na pia inafanya kuonekane kuna na mpango iliyo sawa katika nyumba. Isipokuwa hiyo pia ni rangi ambayo inatuliza akili na inaleta amani.

Kwa hili mimi binafsi nina kipawa cha kuleta watu pamoja ama kuleta amani kati ya watu. Kwa vile nina kile kipawa cha kuweza kusikiliza watu ama upande zote mbili kwa makini sana, niweze kuelewa iwapo kama kuna shida kati yao na niweze kutoa suluhisho ya kuleta amani. Na naezasema kuamba pia hii unifanya niweze kuwa na ushirikiano mzuri na watu wengine napoweza kuwasaidia katika kuleta amani.

Kila asubui ninapoamka, jambo la kwanza kwangu mimi ni maombi. Nikishaweza kuomba kwa dakika chache basi naanza kufanya shughuli za usafi. Niweze kuoga, niweze ku kama iwapo ningependa kusafisha, nyumba nisafishe. Niweze kuandaa ile cha asubui, chakula cha asubui. Alaf baadae niweze kukula na kuanza kazi zangu za kila siku.

Mimi napenda mkutano ilio na lengu sawa, ilio na ni watu, mkutano ambayo inaleta watu walio na nia sawa. Watu ambao wanaeeza zungumuza kwa amani ama wakue na madhumuni ya njia moja. Mkutano ambayo inaleta watu pamoja na inaleta suluhisho kwa mambo ambayo inasumbua watu. Napenda sana nikae mahali ambapo amani ipo ama mahali ambapo suluhisho za maswali za watu tofautitofauti zipo. Kwa hivyo mkutano ambayo ina lengo, ambayo inaleta ina nia ama inaleta watu kwa pamoja kwa njia inaleta mabadiliko kwa maisha yao.

Mimi sana sana nimeweza kujifunza kuwa ushirikiano kazini ni muhimu sana. Hata kama nina cheo, ama mtu kama kiongozi ni vizuri sana ama ni vyema sana uweze kushiriki na wale ambao wanakufuata. Ulete umoja, ulete kuleta watu pamoja ndio mfanye kazi inaowafaidi. Wakati ambapo unapata watu hawapo pamoja, unapata kazi inakua ngumu sana. Kwa hivyo hata kama ni kiongozi ama wewe ni mfanyikazi cha muhimu ambalo mimi nimeweza kujifunza ni kwamba niweze kuwa na ushirikiano katika kile kazi chochote ambao tunafanya. Tushiriki kwa pamoja sipojali ni nani ama ni kiwango kipi ambapo upo kama mfanyikazi.

Naam, mimi napenda sana kucheza ngoma, kwa sababu ni kwanza naeza sema ni njia ya kujiburudisha, pia inafanya akili itulie naweze kukosa msongo wa mawazo. Na pia, ngoma pia, ni muhimu sana. Kwa njia ya, inafuraisha. Naeza sema hivo kwamba mimi, pia ngoma unifuraisha, spokuwa hata kujibrudisha, pia ni kufuraisha tu. Na pia, uweza kuleta watu kwa pamoja.

Napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu jinsi ama tuki ya tazama jinsi ulimwengu una songa kuna mambo mengi ambayo ya natokea ambavyo kama mtu hajaweza kujua ama kuwa katika ile hali sawa na teknolojia ya mpya unaeza kuwa umejipata umebaki nyuma. Kwa hivyo kupitia teknolojia mpya najua naweza pata mambo mengi ya ambayo ya naendelea kwa kisasa. Ama niweze kukua katika ile hali ya kuelewa vitu ambayo vinaendelea na pia ina nifanya nisikose kuwa na changamoto ata kushiriki na watu wengine. Ama kushiriki kazi fulani katika maisha kwa sababu ata ukiangalia kazi mingi kwa kati huu zina mingi zinafanywa na teknolojia mpya. Kwa hivyo ni muhimu sana pia kwangu. Napenda.

Ningependa sana kujifunza kuhusu, kuongezea mafunzo sana kuhusu AI. Nimeona kwamba wakati ambavyo tunaishi wakati huu, mambo ya AI imekua ya muhimu sana katika mawasiliano, katika kazi, katika kusuluhisha mambo tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi ningependa sana kujifunza sana sana kuhusu AI. Na kuboresha tu ile ufahamu wangu ambavyo nikonayo kusu AI. Itanisaidia sana.

Asubuhi hii niliweza kuamka masaa ya kumi na mbili asubuhi na kwa kawaida yangu mimi nikiamka na weza kuomba kwanza. Baqda kuomba nikaeza kufanya usafi ama kuoga na kusafisha nyumba. Nikatengeneza chakula cha asubuhi huiwa nikachukua kahawa, tengeneza kahawa nikakunyua. Badae ni kanza kazi zangu za siku hii. Ni kandelea na kazi kwa siku. Vilw vitu ambavyo nilikuwa nimevipanga.

Mimi napenda sana mwezi wa desemba ambao mwezi wa kumi na mbili kwa sababu wakati huo unapata kwamba kazi watu wameifunga na watu wako katika ile harakati ya kushiriki na wapendwa wao na familia wao wakati mzuri wa kusherehekea kuburudika kutuliza akili na wakati ambavyo hakuna kazi nyingi sana.

Wakati wangu mzuri wakufanya kazi, mimi binafsi ni sana sana ni usiku. Kwa sababu unapata usiku kuna utulifu fulani na hakuna mambo mingi ya kuleta ile uzuizi ya kufanya kazi. Pia wakati usiku kuna ile umakinifu fulani unaweza ukakuwa makini kwa ile kazi ambao unafanya bila kusumbuliwa na chochote. Kwa hivo wakati wa siku ni mzuri sana kwangu naweza nikafanya kazi mingi sana. Na nifanye kwa ile njia ilio sawa zaidi. Kwa sababu ya utulivu na wakati tu mzuri ya kuweza kufikiria bila kusumbuliwa na chochote.

Kila asubuhi kwangu mimi napenda sana kutengeneza kahawa kwa sababu kahawa na inifanya nikuwe makini, nisieze kuwa na usingizi, hata nikuwa na siku mrefu, ama nikue na kazi mingi nakuwa niko makini. Kwa hivyo nikiamka asubuhi, kinywaji changu, napenda sana kutumia ni kahawa, ili nieze kuwa tu makini kwa zile kazi ambavyo mtafanya hiyo siku.

Nguvu zangu kazini naeza sema kwamba ni mimi ni mtu wa mpangilio. Kila kazi ambayo nafanya nahakikisha kwamba kuna mpangilio ilio sawa. Kwa hivyo najua ni kazi gani nafaa nianziye, gani nafaa nipee ile uzito fulani unaofa. Na pia nieze kumaliza kazi kwa ile muda ilio sawa. Mara nyingi kazi zangu mingi nazimaliza kwa muda iliyo sawa. Na pia najua na ile ujuzi ama ile nguvu ya kujua kwamba ni kazi gani nafaa kuanziwa. Ni gani nafaa kufuatilia kuweka tu mpangilio iliyo sawa kabisa ili kila kazi iweze kushughulikiwa kwa wakati unaofaa.

Mimi katika zile somo za kisayansi napenda sana fizikia kwa sababu nina ujuzi sana kwa ile somo ya hisabati. Ukiangalia pale fizikia pia inaguzia ama inahusiana sana na mambo ya hisabati. Kwa hivyo kisayansi, mimi nalipenda sana fizikia kama somo.

Mimi ningependelea sana kutembelea nchi ya London. Sababu yangu kuu ya kuweza kutembelea nchi hii ni kwamba mimi napenda sana ile klabu ya Chelsea. Napenda sana na unapata pale kuna ile kiwanja yao. Wachezaji wao pia wako pale So mimi natamani sana kwamba nikitembelee ile nchi niweze kutembelea pale uwanja wa Chelsea niweze kuzuru pale niweze kushiriki kulala na wachezaji pale wa Chelsea.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi, hupenda sana kutulia, niweze kujisikiza kwanza. Nikiweza kujisikiza, nitapata kwamba, huwenda mimi nikwa kwa upande, ama nikuwa mimi ndio nimekosa, ama ni yeye mwenyewe alikosa. Baada ya kutulia na kujua hile njia ama ile kilichosababisha mgogoro, baada ya kutulia naendea ule mtu mwingine na tunaeza kuongea. Na kuweza kusuluisha ama kuleta amani kati yetu.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni, lakini kwa ile tovuti ilio kamili. Kabla nifanye ama niweze kufanya ununuzi, mtandaoni lazima niyakikishe kwamba nimefanya utafiti wangu na nikajua kwamba nini mtandao ama tuvuti ilio kamili. Na pia kuasababu napenda ni kwamba niraisi sita paswa nisafiri ama niende katika duka kua sababu vitu mingi utapata unaletewa mpaka nyumbani kama ni za halali zitakufikia.

Ushirikiano katika timu ni kitu cha muhimu sana. Na kwanza ili niweze kuhimiza ushirikiano nahakikisha kwamba hakuna anayejiona kwamba yuko juu ya wengine sana ili watu waeze kujiona wako katika kiwango kimoja. Tukijiona hivyo basi kila mtu anaeza fanya ile kazi yeyote pale ambayo iko katika timu ukipewa kazi fulani ama ukipewa kiwango fulani uweze kuishughulikia hautaangalia kwamba uko kiwango cha juu kushinda wengine kwa hivyo utaifanya kwa bidii yako na itaweza kuleta ushirikiano kati ya timu.

Hapana, mimi vipuli sivipendi kwa sababu kwangu mimi naeza sema kwamba sijaona umuhimu ya za vyao sana katika ile inaongezea kwangu. Kwa hivo mimi sivipendi kuzivaa na sija fikiria sana ni vitafute pia.

Juisi ninayoipenda matunda naezasl sema ni maembe. Nimezoea kuitumia na ina utamu ambayo mimi inaipenda. Na pia ina uzito fulani ukilinganisha na matunda yale mengine. Pia ikona uzito fulani hata ukinywa unaipata kwamba unaweza kukuwa unahisi kwamba umekula kitu.

Kwa sasa naeza sema kwamba sijaweza kusoma gazeti kwa mda mrefu. Naeza sema kile sababu ambayo imefanya nisisome ni kukua na shughuli mingi. Na hata mahali ambapo ningeeza kuyaipata gazeti pia ni chache. Imekuwa nadra kidogo. Kwa hivyo ujumbe mingi ama habari mingi mi ninazipata kupitia mtandao ya kijamii. Ama nitazame runinga. Ama niweze kusikia kwa redio. Ama hata kwa watu ninaongea na wao.

Kwangu katika maisha yangu na aliyenifunza jambo ya muhimu sana ni wazazi wangu. Kwa hivyo ni kwa vile ni wao ndio wamenilea, hao ndio wamenifundisha kukua ama kusonga hatua moja hadi nyingine, hao ndio wamenifundisha maadili mema, hao ndio wamenifundisha kukaa na watu kwa njia inayofaa, njia ya kukua kama mtu kamili. Kwa hivyo ile funzo ambayo nimepata kuu sana katika maisha yangu kwa wakati huu mpaka wakati huu ni kutoka kwa wazazi wangu.

Kwangu ni mazoea ya kuweza kuheshimu watu wote, isipo jali ile mahali ambapo wanatoka, ama ni cheo gani walionayo, ama ni kiwango gani ya masomo walionayo. Kwa hivyo mimi nimezoea sana ama nimelijenga sana ile hali ya kuheshimu kila mtu. Pasipo kutaka kujua ile mahali ambapo anatoka ama kiwango yao ya elimu.

Ningependa sana kujifunza kifaransa. Kwa sababu nimeona watu wengi wanaweza kuizungumza siku hii. Na pia kuna nchi mengi tu ambayo wanaiongelelea ama wanatumia lugha hiyo. Hata nchi majirani kwetu kuna wale ambao wanaongelelea lugha hii. Kwa hivyo mimi ningependa sana kujifunza lugha ya kifaransa.

Kabla ni lale kila usiku na hakikisha kwamba nimeweza kuoga, bada ya kuoga niweze kupata chajio, chakula chajioni, alafu badae niweze kukua na wakati mzuri ya kushukuru mungu na kueza kuomba, alafu bada iyo ni lale.

Mimi sipendi sana kuitazama filamu kwa sababu sija zoea sana. Kwa hivyo katika ile aina za filamu naezasema kwamba sijapenda sana ama siwezi kuwa na ile moja yenye naweza sema kwamba napenda kuitazama.

Naam, ninapenda kutumia video katika mawasiliano sana sana katika ile hali ya kikazi wakati ambapo tunakuwa na mikutano tufauti tufauti. Labda ni ya kikazi ama ni mikutano ya familia ama ni mikutano ya marafiki. Natumia sana video ili tuweze kuwa na mawasiliano ama tuweze kuonana ana kwa ana na wale ambao nazugumza nao.

Mazingira mazuri kazini ni ile ambayo kuna heshima kwa kila mmoja. Isipojali ile cheo cha mtu, ama isipojali ile kiwango cha elimu cha mtu, lakini heshima kwa kila mtu. Waeneza kuhishimu mawazo ya mtu fulani. Kama ni mdogo kazini, ama ni mkubwa kazini lakini ile hisia yake mnaeza kuiheshimu kwa njia inayofa.

Naeza sema kwamba napenda kuvaa kofia lakini sio kila wakati. Wakati ambapo niko ile kazi ya hali ya kikazi wakati huo si uvai sana. Lakini nikiwa katika hali zangu za kutulia na marafiki ya mahali zangu za kila siku shughuli za kila siku napenda kuvaa kofia.

Mimi nahakikisha kwamba ile neno ambalo najua ni la siri sijaweza kushiriki na watu wengine. Kama kuna ile nafasi ambayo ninafaa ninafaa niweke ile neno nihakikisha ya kwamba nimehifadhi na sijaweza kuyaachilia ili iweze kusikilizwa na watu ambao hawapaswi kusikiliza. Ama kama ni nene ambayo imenakiliwa na hakikisha kwamba kuna zile njia za kuhifadhi. Ama kuweka kuhifadhi vizuri ile neno isiwezi kuonekana na watu wengini.

Wakati wangu wa utotoni naeza sema kwamba, nakumbuka kwamba tukienda kulisha ngombe, ama kuchunga ngombe na ndugu zangu. Ilikuwa wakati mzuri sana, tukiwa na mchezo pale, tukiwa tunasherekea pale, na hata wakati wa kuenda shule tukienda pamoja, na ilikuwa ni hali ya maisha ambayo ilikuwa cha muhimu sana.

Chumba changu cha kulala ni kiasi, siyo kubwa vile. Naeza sema ukutani ni rangi ya bulu nyepesi. Ilivyosafishwa vizuri na nga vizuri. Kitandani nabridisha na ni ya kistarehe navyofa. Nikiutazama pale dirishani naeza kuwa naona miti pale inje. Enye majani na pia nezaona kuna viomba mbali mbali ambavyo vimejengwa karibu na mimi. Na vinapendeza pia sana.

Kinywaji ninacho kipenda ni cha baridi ni juisi ya maembe kwa sababu kwanza inaongeza nguvu na ni juisi yenye afya sana ukilinganisha na zile zingine labda kama zile juisi zingine na pia inaleta utulivu sana kati unaikunywa inaleta utulivu kwa mwili na pia kuongeza vitamini katika mwili pia.

Nakumbuka vizuri nikiwa shuleni mimi kwamba ile wakati ambavyo niliweza kushinda katika somo fulani sana sana hisabati na nikapewa zawadi mbele ya wanafunzi wengine ilikuwa ni wakati mzuri sana. Na chapili ningesema kwamba pia ule wakati ambavyo tulikuwa na mchezo shuleni na wengine wangejumuika na sisi kutoka shule zingine ilituweze kukua na mchezo kwa pamoja.

Mimi napenda sana wanyama wakufuga nyumbani kama mbuzi, kondoo ama ng'ombe kwa sababu hawa ni wale ambao nimekaa na wao, nimewalisha, nimepeleka malishoni, nimewachunga na nimeweza kukua na ile ukaribu na wao sana.

Mimi napenda sana wasilisho kwa sababu hunipanafasi mzuri ya kuzungumuza mawazo yangu mbele ya watu. Inoze kushiriki hata hisia zangu mbele ya watu. Ingawa kuna wakati mingine kuneza kuwa na hofu za hapa na pale. Lakini mara tuu ni napoanza kuzungumuza. Napoanza kuongea na jipata na kuwa na ile ujasiri na kuweza kuilejelezia vizuri mbele ya watu.

Ndoto yangu kubwa ni kwamba niweze kusafiri karibu nchi asilimia themanini ya nchi duniani. Iyo ni kabla nifike miaka arubaini sababu sana kuna nchi mbalimbali ambavyo mimi natamani sana niweze kutembelea. Ama niweze kuenda pale, niweze kujumuika na watu walio kule, niweze kuona jinsi wanakaa vile wanafanya mambo yao.

Siku yangu ya kuzaliwa ni cha muhimu sana katika maisha yangu na ni siku ambayo mimi huitarajia sana sababu ni nimehakikisha kwamba naijua vizuri. Kwa hivyo ikifika ile siku muhimu kwangu niweze kupatana na marafiki, niweze kupatana na wale ambao wapo karibu na mimi na tukue na wakati mzuri waku. Uweza kutafakari ile maisha ambao ni meishi mimi binafsi. Alafu pia niweze kuweka ile mpango ama zile vitu ambavyo mimi napanga kufanya. Tukiwa na sherehe ya kuka kusherekea na kueza kuelewana tu kama kikundi.

Kazi ya ushirikiano na wengine nahakikisha kwamba kila mtu ameelewa kazi yake vizuri na ile kazi ambayo tunafanya pia inagawanywa kwa usawa kwa kila mtu. Ile kwamba, mmoja katikati yetu asihisi kwamba amepewa kazi mingi ama ashindwe kumaliza kwa wakati ya mda unaofaa.

Nam, mimi napenda kuimba sana sana kwa sababu nyimbo hufuraisha, nyimbo pia kupitia kuimba pia mtu huweza kutoa zile msongo wa kiakili ama pia ni hali ya kujiburudisha kwa sababu nitaweza pata kupitia nyimbo naeza kutulia, naeza kuwa katika hali ya kufikiria vizuri kwa usawa bila kuwa na wasiwasi wowote.

Napenda sana hali ya isio ya baridi mingi ama isio na joto mingi. Naweza sema kwamba ni hali ya wastani kwa sababu katika hali hii napata kwamba naweza kuwa na nguvu nzuri ya kufanya kazi ama kukua huu na uhuru wa kufanya kazi bila kuchoka.

Kwa mara nyingi nimependa kununua vitu kupitia kwa mtandao. Kwa sababu ni vizuri ninapo hakikisha kwamba ile tovuti ambayo natumia iko sawa na iko kamili. Inakuwa ni bidhaa mzuri sana ukiletewa hadi kwako. Kwa hivo mimi sishughuliki na hali ya kutoka kwenda dukani na kuzitafuta. Kwa sababu zipo na zinaletwa hadi kwangu.

Siwezi nikaishi siku moja bila teknolojia kwa sababu teknolojia kwangu ni kila kitu. Naweza kupata ujumbe ama habari zinazotokea. Naweza kujua vitu ambayo vinaendelea katika mazingira yangu. Naweza kuwasiliana na watu wengine kupitia hata pia teknolojia.

Kile ambacho mimi ni nimeweza kujifunza cha muhimu sana katika maisha ni kwamba niweze kuheshimu watu wote bila kujali kiwango cha elimu yao ama kiwango cha mapato yao ama kujali mahali ambapo wanatoka. Lakini kwamba niweze kutoa heshima kwa kila mtu. Jinsi inavyo faa.

Kitu ambayo nimejifundisha ni kwamba kazi yoyote ile inahitaji watu walio na nia ama walio na lengo moja ili waweze kuikamilisha. Isikuwe kwamba wengine wanavutia upande huu, wengine wanavutia upande ule mwingine na badala yake watu walikuja kwa pamoja na nia moja ili waweze kushiriki kuweza kufanya kazi ama kufanya kazi ifanikiwe vizuri.

Kweli, napenda sana asali. Ijapokua kwamba mimi spendi kuitumia ama kuitumia hivyo vile ilivyo. Natumia kwa vyakula vingine kama vile mkate ama niweke kwa vyakula vingine. Lakini kwa kweli ni kwamba mimi naipenda asali.

Data yangu sana sana mimi huhifadhi katika simu yangu ya mkono ambavyo nimeweza kuweka zile password. Ambako kuweka jinsi ya kuzuia watu wengi kuyafikia, lakini kwa mara nyingi utapata kwamba data ni nilionayo mara nyingi ziko katika simu yangu ya mkono.

Jukumu ninalolipenda sana ni kuongoza watu kwa ile njia ama upande ambao unafaa ili waweze kufanikisha ile lengo kuu la kampuni ama la kazi lile ambalo tunafanya nikiona watu wanaelekea kwa njia inayofaa hile basi linanipendeza zaidi.

Kweli mimi napiga kura na hata nimepiga kura mara mbili, tayari, kwa uchaguzi, hata isipokuwa uchaguzi wa nchi, nimeweza kukua ama kupiga kura hata kwa vile uchaguzi vya shule, watu ambao watu wanachagua wale viongozi vya shule pale, kwa hivyo nimeweza kupiga kura mara nyingi.

Kazi za darura zikitokea nikiwa mimi binafsi peke yangu na akikisha kwamba ni meheza kutafuta wale ambayo naezanisaindia. Kama ni katika kikundi basi, nitaheza kuambia wale watu wengine waache zile kazi ambazo wanafanya ili waeze kushiriki kwa hiyo ya darura ambayo imetokea. Ndiyo tuweze kufanikisha kwa wakati unaofaa.

Ukweli, mimi uvaa saa na napenda sana kuivaa. Mara nyingi utanipata nikitoka nyumbani siyezi kosa kutoka bila saa. Sababu napenda sana kuivaa mkononi na kuiwakikisha kwamba ila wakati ambavo natoka, nimetoka nikiwa nimeivaa.

Malengo makuu ninayo katika kazi yangu ni kwamba niweze kuipanua na iweze kufanikisha ama kuweza kuajiri watu wengi. Kati ambavyo naona watu wengi wanapata, wanaeza kupata, kuwana mapato kupitia kazi ambayo mimi nafanya inanifuraisha sana. Kwa hivyo ni ile ile lengo tu kuu ya kuipanua ili iweze kusaidia watu zaidi ya mimi.

Kweli, naamu nimetembelea ziwa na hata pia mto nimeweza kutembelea na ni kitu cha kufurahisha sana. Ukiweza kutembelea kwa mfano ziwa unapata kwamba unakuwa na wakati mzuri wakutulia kwa akili. Ukiona vile jinsi ama jinsi maji yavyo na hata mtoni pale jinsi maji inavyoTeremka.

Mimi binafsi ninapenda kusomea habari mtandaoni kwa sababu wakati huu pia unapata kwamba magazeti kuyapata ni vigumu sana. Kwa hivo mtandao ni rahisi kwa sababu naweza kuipata ama kupata ujumbe mahali popote ambapo nitakuwa ama kwa muda ule wowote.

Ndiyo ni ukweli napenda kutembea kwa mgu kwa sababu mara nyingi nikitembea kwa mgu napata kuwa na nguvu zaidi au ukilinganisha na vile jinsi zingine za kutembea kutumia gari ukitembea kwa mgu napata kuwamba naeza songa hata hivyo na songa pole pole lakini napata nguvu na inanisaidia pia kujenga kimwili.

Mimi binafsi napenda kuongea kwa sababu kupitia kuongea naeza jieleza vizuri na tena kupitia kuongea naeza sema mambo mengi kwa muda mfupi. Kwa hivyo njia yangu ambayo mimi naipenda sana ni kuongea ili niweze kupitisha ujumbe ama kuwasiliana na watu wengine.

Wakati umeme unapokatika nahakikisha kwamba nina ile back up ya taa ambayo inaweza nisaidia nikuwe na mwangaza. Kama ni wakati ya mchana nahakikisha kwamba ile mahali ambapo nipo kuna mwangaza unaotosha. Na hata kama ni simu yangu najaribu kutafuta njia zingine za kuweza kuhakikisha kwamba haijazima.

Wafanyi kazi wapya na hakikishaya kwamba wameweza kufunzwa na kuelewa jinsi ambavyo kazi inafanywa ama inaendelezwa kama ni kampuni ama ni kiwango kipopo yote kile cha kazi. Nahakikisha kwamba wamechukua muda mzuri ya kufunzwa na kueza kuelewa na kuchiriki na wale ambao tayari wapo kazini.

Wikendi kwangu ni muda mzuri wa kupumzika ya kwanza, baada ya kupumzika pia ni muda mzuri ya kushiriki na wale ambao wako karibu na mimi ama marafiki, ama na kukua na muda mzuri pia wa kuenda pale kanisani ama kwenye kanisa ili niweze kumshukuru mungu.

Mtu ambaye anaanza kazi, anaanza kufanya kazi, naeza mshauri kwamba aweze kutia bidii, na pia akuwe na lengo ambayo anataka kuitimiza. Asikuwe anafanya kazi bila lengo, bada lake akuwe ameakikisha kwamba ameeka lengo yake iwe sawa, na iwe kitu ambayo anakitia, anakifanyia kazi kila siku.

Nimeweza kusafiri mahali pengi sana, pazuri. Kiini ile kuwa ambayo nimesafiri ni kwetu nyumbani kwa sababu kwetu naipenda sana. Ni mahali pazuri ambapo panafaa, mahali ambapo kuna utulivu mwingi na kuna vitu vingi ambavyo naeza sumbua akili ya mtu.

Mimi napenda sana kinywaji cha kahawa. Ee hio ndio kinywaji ambao mimi uichukua asubui kabla nianze siku kwa sababu pia unisaidia kama ni ile hali ya kuongeza nguvu ama kuwa makini katika kazi zozote zile ambazo nitakuwa nikizifanya katika siku.

Napenda sana kukuwa na wakati mzuri na familia yangu haswa wakati wa kuwa katika meza moja na kukula na kushiriki hadithi tofauti tofauti, kuhusu maisha za hapo awali, za saa hii na hata kupanga zile vitu ambavyo tungependa tuweze kuyatimiza kama familia.

Wakati wa baridi kali mimi upenda sana kukunywa chai, moto, ama nikunywe maji moto. Yambaye itanisaidia kuondoa ile baridi. Na mara nyingi kama ni wakati wa usiku nitajipata kwamba nimeweza kujifunika na kulala ili niweze kuwa na joto.

Ni ukweli mimi napenda kupiga chombo cha muziki inaitwa piano, napenda sana kuicheza, ingawa bado najifunza hapa na pale, ili niweze kuifanikisha vizuri, lakini kwa hali yangu ya kawaide napenda sana kupiga chombo hii.

Wateja ni kiungo kuu sana katika biashara na wakati ambavo wanakuja mimi nahakikisha kwamba wameeza kushughulikiwa zile maitaji zao zimeeza kushughulikiwa vizuri ndo mana wakienda wanakuwa na ile hamu ya kutaka kurudi tena.

Malengo yangu ya mwezi kazini mimi huyanakili chini katika kitabu na niweze kuangalia yale ambayo nimeyatimiza na yale ambayo sijatimiza. Hii hunisaidia, ndio nisiweze kusahau ile ambacho nilikuwa nimenakili tayari katika kitabu.

Mimi napenda sana muziki kwa sababu kupitia muziki napata utulivu wa roho ama kiakili na pia ni ya kuburudisha. Kupitia muziki naeza kujipata nimetulia, nimefurahia, na nimeweza kutokwa na msongo wa mawazo.

Kazi ninayo itamini zaidi ni hile ya kulea watoto ama kueza kukuza watoto kwa njia unaofaa na kueza kuelekeza kwa njia unaofaa kua sababu kupitia hile hali ya kuwakuza wanakua watu wazuri na wenye maana katika maisha yao.

Mafunzo ambao ningependa kupata kazini ni ile ya kujua kufanya ile kazi ambao naifanya kwa njia tofauti tofauti. Ila kwamba kusikue na njia moja tu kukiwa na kizuizi kwa io njia moja hakukosi njia ingine ya kusuluhisha ama kupeana kufanikisha kazi ambayo nafanya.

Ni ukweli napenda maua kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo vinapendeza kwa hali ya mazingira ni muhimu sana kwangu hata nikiyatazama pia inaleta ile mvuto vutio kwangu ili niweze kufikiria kisawa sawa.

Katika zile mchezo za olimpiki, mimi napenda zile riadha ama mbio za masafa marefu. Nimeona watu wakiwa katika mbio hizo na hile ukakamavu ambao wanakua nayo, wakishinda, wakisherekea nahisi kwamba kuna kazi ambao wamefanya.

Ili niweze kulinda mazingira nahikikisha ya kwamba nimeeza kupanda mti mingi. Sio tu kwangu ama mahali ambapo nipo lakini naielekeza na kwa mahali zile zingine ambapo watu wengine wako ili kuweze kuwa na miti na pia kusafisha kusikuwe na uchafu mahali ambapo naishi.